Mnyama ambaye hua nataka kumfuga anaitwa tausi. Tausi ni aina ya ndege ambaye huwa anafugwa pale nyumbani. Huyu ni mnyama ambaye hua na mienendo ya kushtua. Kwa mfano, tausi ni mnyama au ni ndege ambaye huwa anapenda maringo na huwa anarembesha sana wakati anapofugwa mahali.